Naam kuna maendeleo mengi katika jamii ambayo ningependa kuyaona, kitu cha kwanza ni yale maendeleo ambayo ni matatu muhimu kwenye maisha ya watu ama kwenye maisha ya binadamu, kitu cha kwanza ni elimu bora. Ningependa kuona kwanza kwenye jamii yangu kwamba kuna shule ambazo zinasaidia watu, kuna secondary school, kuna university na pia college ama vocational training centers ambazo zinasaidia watu. Hivyo basi vijana hawata nini hawatazurura ama kutembea ama kutumia dawa za kulevya ama kujiingiza kwenye ulevi na pia kupata na magonjwa kwa sababu ati hawana mahali pa kuenda shule. Hivyo basi ningependa jamii yangu iwe na elimu bora. Kitu cha pili ni kuwe na usalama wa kutosha. Watu wakiwa na usalama hawataweza kujihusisha na nini na vitu ambavyo havifai. Yaani ile tunasema basic ammenities. Usalama ni kuwe na ile police post ama na police base ambayo iko pale ili kuweza kulinda watu kutokana na watu ambao wanafanyia watu wengine vibaya. Na kitu kingine ambacho ningependa kukiona ni kuwa na zile centers za afya ama hospitali. Watu wakiwa na afya nzuri wataeza kufanya kazi. Watu wakiwa na afya nzuri hata watoto wataeza kuenda shuleni. Watu wataeza kukuza mtaa ama jamii yao wakiwa na afya nzuri. Watu wakiwa na afya nzuri ni kumaanisha kwamba wana ile nguvu ya kuweza pia kufanya kazi. Hivyo basi kukiwa na hospitali ama vituo vya afya, watu wataeza kupata matibabu ya maana na kueza kufanya nini? Kueza kuwa na afya na kuendelea na maisha yao kwa jinsi inavyofaa. Maendeleo mengine ambayo ningependa kuyaona ni kuwa na ule utulivu na amani. Hayo ndo kitu muhimu sana. Na wakati watu washapata elimu, watu wamepata usalama, watu wamepata afya nzuri, kitu kingine ambacho watu wanafaa kua nacho ni ule utulivu ama kule kukaa kwa amani. Watu wamekaa na amani ni maendeleo mazuri pale kwenye jamii. Kitu kingine ambacho ningependa kuona ni kuwe na miundo mbinu imara. Hivyo basi kuwe na barabara nzuri, kuwe na maji mazuri, kuwe na vituo vya afya, yaani ile tunasema zile ni vitu basic ama miundo muhimu kama na pia kuwe na stima maji vitu kama hivyo. Hivyo ni vitu ambavyo vinaleta maendeleo kwenye kwenye jamii na pia watu wanaeza kuishi kwa amani. Kitu kingine ambacho ningependa nikue na fursa za kazi na biashara kwa vijana watu wakishasoma, wakishaongeza elimu yao wengine wanakua madaktari, wanaenda kwenye vituo vya afya wengine wanakua polisi, wanaenda kwenye vituo vya usalama pale hivyo basi kukiwa na fursa ya ajira kwa vijana watu ama wale watoto hawataweza kujihusisha na mambo ambayo hafai kwenye jamii kukiwa na fursa ya biashara pale, watu watakuwa wanaenza kuinteract, watu wa jamii tofauti, watu wa background tofauti tofauti, hivyo basi kutakuwa na maendeleo katika jamii. Na watu wakiwa na kazi, ndo jamii inaendelea kukua, watu wakiwa na kazi pale ama na ajira, ndo watu wanaeza kushirikiana, watu wanaenda kuexpand zile akili zao, Yaani watu wanaeza kufikiria na dimensions tofauti tofauti.

Wakati nipo pale kazini, hapa ama nipo pale nyumbani, kuna vitu ambavyo ninafanya ilikuweza kushirikiana na watu wengine. Kumbuka kwa mba mtu hawezi akafanya vitu akiwa peke yake, lazima uweze kushirikiana na watu wengine na ili kazi ama ili maisha yawe rahisi. Kitu chakwanza ambacho ni nakifanya ilikuweza kushirikiana na watu wengine ni kuwa muwazi na kucommunicate kwa njia inayofaa na kwa njia ya uaminifu. Hivyo namaanisha kwamba ninafaa niwe na trust ama kuna kitu ambacho ninataka kumuelezea mtu nina kuwa ana uwazi na ninaeleze a direct to the point na ninaelezea kwa kitu kwa uaminifu ilipia mtu mwingine aeze kukielewa ama haeze kujua ni kitu gani ninataka kukifanya. Kitu kingine ambacho ni nakifanya ni kueza kusikia na kuheshimu maoni ya watu wengine pale kazini ama pia nyumbani ama mtaani ama kwenye jamii popote pale ulipo mtu anainterakti na watu tofauti na watu tofauti wanafikiria kwa njia tofauti hiVyo basi ili kueza kushirikia na na watu ninaeza kusikiza mtu mwingine na pia kueza kuheshimu maoni ya mtu mwingine hiVyo bazi, najua kwamba si maoni yangu tu ambayo ni ya maana. Pia maoni ya mtu mwingine ni ya maana na naeza kuyaskiza na kueza kufanya nini? Kuheshimu maoni ya mtu mwingine. Kitu kingine ambacho ni nakifanya ilikuwe na ushirikiano ni kugawa majukumu kwa wajibu ambao unafaa. Hivi namaanisha kwamba kama nipo pale kazini, ili kuweza kushirikiana na watu wengine, tunagawa kazi kulingana na usawa. Yani hakuna mtu ambaye anapewa kazi nyingi kuliko mtu mwingine, hakuna mtu mwingine anapewa kazi ndogo kuliko mtu mwingine. Hivyo basi, inakuwa ni rahisi kushirikiana na kuweza kugawa zile kazi. Tukiwa pale kazini na pengine kazi ni nyingi, tukigawa kila mtu kazi kidogo kidogo. Inakuwa ni rahisi kuweza kumaliza kazi na kuweza kufanya nini? Kufanya kazi kwa jinsi ambavyo inafaa. Kitu kingine nafanya ni kuweza kufanya maamuzi kwa pamoja. Ile tunasema pengine teamwork. Wakati pengine mkopale kazini na kuna jambo ambalo linafaa kukaliwa chini, kuweza kudiscussiwa na kukuja na solution. Inafaa kila mtu anakuwa involved Hilo kitu tunasema ni kushirikiana Kila mtu anaeza kuwa involved anatoa maoni yake Kila mtu anatoa jinsi anavyoona mambo yanavyo endelea na hivyo basi watu wataeza kufanya nini watu wataeza kufanya maamuzi kwa pamoja na kueza kucome up na solution Kitu kingine ambacho nakifanya Nikuwa mfano mzuri na kushirikiana na watu Inamanisha kwamba, ninakuwa a good example kwa watu wengine kama ninataka kushirikiana na watu, lazima niwe mtu mwenye heshima mwenye adabu mwenye kuheshimu watu wengine mwenye, kuzungumza kwa njia ambayo inafaa hivyo Basi, ninakuwa mfano mzuri, hili watu waeze fanya nini? Kunifuata mimi na mfano wangu mzuri, na hili tuweze kushirikiana na watu wengine vizuri.

Nam wakati ninataka kufanya kazi mpya ama Nina mradi ambao ninataka kufanya, kitu cha kwanza ni kufafanua kile kitu ama malengo ya mradi huo. Ni kitu gani ninataka kufanya na mradi huo ili kwanza nieze kujua na kitu cha kwanza. Manake sihezi kuwa ninaanzisha mradi na sijui ni kitu gani ninataka kukifanya na mradi huo. Hivyo basi ninafanya kufafanua mahitaji Kitu kingine ambacho ninafanya ni kutafuta soko na mahitaji ya mradi huo. Yaani ninafaa kujua wakati naanzisha mradi ni kitu gani ninahitaji. Kama pengine ni mradi pengine wa ukulima ni soko gani ambao nitaeza kupeleka mazao yangu Hivyo basi inakua ni rahisi kwangu Hata wakati ninafanya huo mradi kwa sababu ninajua at the end of it kuna mahali ambapo ndafanya nini? Nitaeza kupeleka mazao yangu. Kitu kingine ambacho nakifanya ni kuandaa bajeti. Yaani nisha fafanua, nisha jua soko. Sasa ni kutafuta bajeti ama ile kapito ambayo nitaeza kuwanza nao mbradi. Miradi tofauti ama kazi tofauti inahitaji bajeti ama kapito tufauti hivyo basi Ninaeza kujua nitatoa wapi kapito yangu ama bajeti ya kapito hii yangu. Bajeti ya mradi huu wangu unahitaji pesa kama ngapi ili nieze kuanzisha hivyo basi inakua rahisi kwangu kuweza kufanya nini? Kuweza kuanzisha huo mradi Kitu kingine ambacho nina kifanya ni kutafta rasili mali ama na timu ambao nitaeza kuifanya. Kwa mfano kama ni mradi ambao unahitaji watu wengi Ninahitaji partners ambao ninahitaji kupatna nao ilikuweza kuanzisha mradi huo. Na pia nahitaji rasili mali Yaani ni vitu ambavyo ninahitaji ili kuweza kuanzisha mradi huo ama kazi hiyo. Yaani ni vitu ambavyo bila hivyo haya basi siwezi nikaanzisha mradi huo. Hivyo basi lazima nitafute timu ama watu ambao wakona mindset kama yangu ama wakona goals kama zangu ili mradi wetu uweze kufanyika pale Nikisha fanya hivyo vitu vyote sasa ninaanza kama nishapanga kila kitu nishafafanua, kila kitu nisha tafuta soko, nisha tafuta rasilimali, nisha weka bajeti, nimetafuta watu ambao tunaanza nao pale Kitu kingine ambacho nakifanya sasa ni kuanza, ninaanza pale chini, nikipanda juu mdogo mdogo ama pole pole ili mradi wangu uweze ukaja kunisaidia baadae.

Ninapenda kupiga picha sana. Hivyo basi, siwezi nikahesabu ni mara ngapi, ninapiga picha. Kwa siku naweza kuwa ninapiga picha mara nyingi sana. Kwa mfano wakati ninaamuka, ninapiga picha. Nikitoka kwenda dukani, pengine nipatani na kitu kama maua ambayo yamekomaa pale, maua ambayo yame blossom, ninapiga picha. Nikinunua kitu, ninapiga picha, yani ninapenda kupiga picha mimi mwenyewe. Mara nyingi wakati wajioni wakati ninatembea kuenda ile tunasema, gym ama, nikifanya yoga, ama nikifanya mazoezi yangu ya kutembea. Ninaenda nikipiga picha, ninapenda kujipiga picha, mimi mwenye na pia napenda kupiga picha watu wengine kwenye barabara hivyo basi mara nyingi sana, mimi ninapenda kupiga picha Wakati mwingine, ninafanya ile nasema nature walk ninatembea pale mustunj, ninaenda kutafuta wanyama natembea kwenda kujikinga jua kali kwenye kivuli natembea pale mstuni, kwenda kuvuta hewa safi hivyo basi nikiwa pale mstuni ninaweza kupiga picha nyingi sana, picha kama za miti, kama kuna mnyama ambayo nimespot pale, ninajipiga picha kama selfie, yani ninapenda kupiga picha nyingi sana. Tena, wakati ninaenda dukani ama pale sokoni na kuna kitu ambacho ninahitaji kununua, lakini si kinunui kwa saa hizo. Naweza kupiga picha ili kuweka kwa sababu ya kurecord ama kuweka kwa sababu ya siku ambayo nitahitaji. Wakati niko pale sokoni ninapiga bidhaa ambavyo ninanunua picha. Kwa mfano nimeenda pale kwenye supermarket na kuna kitu ambacho ninahitaji. Ninapiga picha pia hivyo basi mara nyingi sana Yaani kwa siku ninapiga picha mara kama tuseme ishirini yani kila wakati nipo kwenye kamera yangu Ninapiga picha Ninachukua video Yani siwezi kuhesabu ni mara ngapi Ninapiga picha lakini ni mara nyingi sana.

Simu yangu ninaitumia kwa muda mwingi sana ama kwa mara nyingi sana kwa siku na kuna jinsi nyingi ambavyo ninatumia simu yangu Ninatumia simu wakati ninaamka yaani kila wakati wakati siko kazi ni pengine siko busy kwa kazi ninatumia simu yangu sana Programu ambazo nina zitumia sana ni kama YouTube, natumia kama Google, natumia kama Canva, natumia kama Microsoft Word. Yaani nina hizo tools zote ama program zote kwenye simu. Hivyo basi wakati nina hitaji kuzitumia zipo na ninafanya nini? Nafanya kueza kuzitumia pale yaani ziko available. Tool kama Google, wakati pengine nimefanya kutukua kusoma vitabu vya hadithi, nimepatana na neno ambalo nijipya ama meaning, sijui meaning ya neno hilo, naenda pale kwenye program ya Google, naeza kutafuta meaning ya lile neno, ama nimepatana pengine na msamiati mpya, ama methali, ama kitendawili, ama msemo, na nisiujui vizuri, naenda pale, naeza fanya nini? Naeza kuangalia meaning yake Pia kwenye simu niko na word ama Microsoft word pale ambao wakati ninaasoma nina type Ninaeza kutype ili inakuwa rahisi kwangu kuweza kurevisit zile notes baadae simu yangu ya kwanza ya naikumbuka simu yangu ya kwanza Manake niliinunua mwenyewe nilifanya kazi nikapata mshahara kisha Nikaeza kufanya nini nikaeza kununua ile simu mimi mwenyewe simu inanisaidia sana kwenye maisha Manake kitu cha kwanza inanisaidia na communication hicho ndo kitu muhimu sana ambacho simu inafanya Wakati ninataka kuzungumza na mtu ambaye yuko mbali Pengine either na mpigia simu ama naingia kwenye mitandao ya kijamii kama whatsapp, kama facebook, kama instagram, kama snapchat Naeza kutuma ule ujumbe ambao nataka ama nafanya ile communication ambayo nataka kuhifanya pale Kitu kingine ambacho simu inanisaidia ni kwamba ni naeza kutumia tools tofauti ili kufanyia research tools kama google pale inanisaidia wakati nafanya research yangu pale ni natumia ile tool ili inanisaidia kujua mambo tofauti tofauti simu pia ina app ya camera pale. Ile app inanisaidia kupiga zile picha ambazo ninaeza kuzieka na kueka kama memory. hiVyo basi mimi ninapenda kupiga picha sana. Nikienda mahali nipatane na kitu ambacho kinanipendeza, ninakipiga picha na kisha naweza kukieka pale ili kufanya nini? Ili kueza kueka zile memory. Simu pia ina nisaidia kwa sababu ina app kama ya game Wakati niko pale kazini na pengine niko kwenye break ama niko break time pale Nachukua simu na ingia kwenye game pale ninacheza hili kuweza kuchangamsha akili yangu pale na kwa sababu ni break ya mda tu mfupi na nikitoka pale Naeza kuwa akili yangu imechangamka simu pia ina nisaidia kukuni connect na watu Hata kama simu inasaidia kwenye mawasiliano inasaidia pia kukonekti na watu kumbuka Kwa mba dunia imekua kama global village watu wakiwa kwenye mabara tofauti kama Amerika, Asia, kama Afrika watu wakiwa kwenye nchi tofauti kwenye mtaa tofauti watu wanaeza kukommuniket kwa kutumia nini kwa kutumia simu hivYobasi inanieza kueza kukonekti na watu tofauti wakiwa mahali mbali Naeza kutumia mtu picha akiwa Amerika na pia naeza kunitumia picha. Naeza kuongea naye kama video call na pia haya naeza kuni video call. hiVyobasi inakuwa ni rahisi wakati ninatumia simu. Muda mzuri wakuzima simu ni wakati pengine mtu unataka kufanya kazi ama pengine ni wakati wakulala. hiVyobasi inakuwa ni rahisi sio kila wakati ambapo mtu anafaa atumie simu. Wakati mwingine inafaa simu yako unaeka pale, unakuwa kwenye breaki ili usikuwe na yale mazoea ya kutumia simu sana.

Ninapendelea mahali pote, mahali kuna kimya na mahali kuna kelele inalingana ni wakati gani. Kwa mfano ni wakati ninafanya kazi, ninapenda mahali nikimya. Mahali nikimya ni pazuri kwa sababu wakati kuna saidia mtu kujikunja na kueza kupumzika. Pengine umetoka pale kazini umemaliza kufanya kazi, unahitaji mahali pakupumzika na kueza kulala, hivyo basi unahitaji mahali nikimya na mahali hakuna kelele nyingi sana. Pia napenda mahali kimya wakati natafakari na kufikiria. Pengine kuna research ya kazi ambayo ninafanya ama kitu ambacho ni cha maana sana ambacho nina kifikiria, nina penda kukaa mahali kimya ili mawazo yangu yaeza kufanya nini? Yaweza kufikiria kwa jinsi inavyo faa. Mahali kimya pia ni pazuri kwa sababu pana nisaidia kupunguza ule msongo wa mawazo. Wakati mtu ana ako pahali kuna kelele, kuna ule muhemuko ambao huwa pale. Lakini mahali kimya ni kwamba ule msongo wa mawazo ama yale mambo ambao yapo kichwani mambo mengi yanaweza kupunguka wakati mtu hako mahali penye ni kimya. Ambali pia ni kimya mtu anajisikia ni mahali penye amani na penye utulivu Yani hakuna kitu ambacho kinapiga kelele Yani tunasema ni ile ni total silence ni wewe mwenyewe ambao unataka kufanya nini ama ni wewe binafsi tu unakaa pale Amahali kuna kelele pia ni pazuri wakati ambapo unataka pengine kuongeza ule muhemuko wa mwili ama ule muamuko, yani unataka kuwa excited sana, unaeza kueka kelele. Wakati mingi, wakati nafanya kazi, ninaeza kueka ule muziki pale ili niwe na ule muhemuko niweze kufanya kazi kwa jinsi ambavyo inafaa. Umuhengu mingino ni kwamba unaongeza ubunifu mpya, yani na unakua na yale mawazo ya ubunifu na mawazo mapya. Kwa mfano wakati unafanya kazi, wakati mziki unaimba pale, wakati unafanya kazi ukiimba, inakua ni rahisi yale mawazo yako kuweza kuchangamuka na uweze ukafanya nini? Uweze ukafanya kazi kwa nguvu. Mahali kuna kelele kuna pia mskumo na ile nguvu ya kuweza kufanya kazi, yani unapata ule mskumo ama ile tunasema nini, tunasema unapata ile aari ya kueza kuendelea kufanya kazi kwa sababu pengine kuna mziki pale ama kuna ile background noise ambayo inaendelea pale. Pahali kuna kelele pia yanasumbua yale mawazo mabaya Pengine kuna kitu ambacho si kizuri ambacho ulikuwa unataka kukifikiria ama kiko kwenye akili yako Wakati uko pale umeeka mziki ama uko kwenye kelele inaleta ile distraction Yani mawazo yako hawezi kufikiria kitu kibaya una concentrate kwa hicho kitu ama hiyo kelele ambayo iko hapo Hivyo basi, mimi ninapendelea mahali kimya wakati ninataka kufikiria kitu, napia napenda mahali kuna kelele wakati nina msongo mwingi wa mawazo ama kuna kitu ambayo nataka kiniondokea kichwani.

Naam, ninapenda sana kufanya kazi nyumbani. Wakati siko kazini ama ile ni wakati wa holiday ama off day ama tuzeme wikendi, na niko pale nyumbani, ninapenda kufanya kazi nyumbani. Kufanya kazi nyumbani kuna umuhimu mwingi sana. Mlaki kitu cha kwanza ni, unaweza kuinteract na familia. Wakati kwa pale nyumbani na pengine una watoto ama unawale wazazi ambao unawinteract nao pale nyumbani wakati unafanya kazi unaeza kuinteract kucheza na watu wa familia kuinteract na watoto na pia na ndugu na dada zako pale nyumbani kwa sababu unaeza kufanya kazi nao pamoja tena vizuri. Kitu kingine ni kwamba unapunguza muda wa masafari safari wakati unafanya kazi pale nyumbani ile concentration yako yote iko pale kwenye kazi Hivyo basi utapunguza muda wa kushinda ukitembea na safari nyingi ama tuseme kwamba unataka kufaya nini kwenda pahali kazini Hivyo basi kama unafaa ufanyie kazi yako pali nyumbani inapunguza hile transport manake ukitumia matatu ama kama una gari lako binafsi kuna ile jamu inakuwa kwenye barabara. Hivyo basi inapunguza muda mwingi wa safari kama inahitajika ufanye kazi kama ufanyie kazi yako pali nyumbani. Kitu kingine ni kwamba unarahisi na kwa starehe Kumbuka kwamba ukiwa pale nyumbani siyo kama wakati unafanyia kazi pale kwenye ofisi. Kumbuka pale kwenye ofisi kuna watu wangazi tofauti, kuna CEO, kuna director, kuna colleagues wako, kuna wadogo wako Kuna watu wengi pale kwenye kazi vyo basi ukiwa pale nyumbani unafanya kazi na starehe yaani kwa jinsi ambavyo unapenda Ukiwa pale kazini nirahisi kwa sababu unafuata mashariti ya mtu ambaye yuko juu yako. Lakini ukiwa pale nyumbani unafanya kazi kwa jinsi wewe unavyo penda na kwa raha zako na kwa starehe zako. Haa ukifanya kazi pale nyumbani pia inapunguza gharama nyingi ya usafiri na pia ile budget tunasema ile budget ambayo unaeka pale kuweza kusafiri ama ile fara uneeka pale wakati unafanya kazi nyumbani inakuwa ni rahisi manake ni wewe na laptop ya kwako ama kompyuta hivo basi unaweza kufanya ile kazi nyumbani na inakuwa ni rahisi sana. Wakati uko pale nyumbani, ama unafanyia kazi nyumbani, unafanyia kazi kwa ufanisi zaidi. Yaani unakuwa careful manake hakuna distractions zote kama pale kazini. Kumbuka pale kazini kuna wale colleagues wako, kuna wale wafanyakazi wengine ambao wanapita hapo, hivyo basi inakuwa ni ngumu sana kufanyia kazi kwa jinsi inavyofaa na pale ofisini. Lakini ukiwa nyumbani unafanya kazi kwa ufanisi mzuri Ndiyo ninapenda kufanya kazi sana pale nyumbani.

Mimi ninapenda filamu zote, hakuna filamu ambayo hainipendezi, iwe ni komedi, iwe ni action, iwe ni drama, yani komedi zote ninazipenda Lakini ambayo ninaipenda zaidi zaidi ni action, lakini nikipata pia komedi ninapenda sana Kuna pia zingine ambazo ni za adventure, pia hizo ninazipenda sana Mara kwanza nilipoanza kuona filamu ni kitambo sana Maana yake tukiwa watoto wadogo tulikuwa tunawochi zile cartoons Sijui kama ni filamu lakini tulikuwa tunapenda kuwatch cartoon hivyo basi wakati mtu aliendelea kukua ama kugrow ukiwa mkubwa hivyo basi ndiyo ukaweza kutofautisha filamu tofauti tofauti Kwa kila filamu kuna ule mtu tunasema ni character ama ule starring kwenye filamu huyo ndo mtu ambaye analeta hamu sana kwa filamu Maanayake huyo ndiyo main character kwenye kwenye ile filamu na wakati mwingine unapatanga wakati ninaangalia filamu Unapata kwamba yule mtu ni starring Huwa hajeruhiwi kwa sana na huwa hafi hivyo basi filamu inaweza kuwa nzuri sana Ndiyo ningependa kuona filamu tena tena ninaona kila siku Hakuna siku ambayo haiishi kama sijaona komedi action ama drama ama zile za science fiction ama zile za adventure Yani ninaona filamu kila siku.

Mimi hufanya vitendo vya wema kila wakati. Kumbuka kwamba watu kwenye jamii watu ni tofauti tofauti. Na ili kuweza kuishi vizuri kwenye jamii lazima watu wa stay positive ama kustay chanya ndio tunasema. Hivyo basi lazima uweze kutenda wema kila wakati. Kitu cha kwanza ambacho nishawahi kutenda wema ni kusaidia watu wenye shida. Wakati mwingine, wakati niko off kutoka kwenye kazi, ninatembelea watoto ambao wako kwenye orphanage. Ninabeba, nguo, viatu, shuka, ama pia vyakula, yaani vitu ambavyo sivitumii na ni vizuri. Nasema, badala ya kuweza kuvitupa, ama kuvichoma, ama kuweza kuzieka kwenye mapipa. Nazichukua na tembelea wale watu ambao wako na shida watoto wako kwenye orphanage, watoto wanaoishi kwenye mitaa ninaweza kuwasaidia, hivyo basi ninakuwa nimetenda kitendo cha wema kitu kingine ni kufanya vyema na kushukuru, yaani kutoa pongezi kila wakati mtu anaponisaidia na kitu, ninashukuru Yaani kushukuru ni kuwa na ile adabu njema na kuweza kusema asante. Pengine mtu ameweza kukusaidia kufanya jambo fulani ama ameweza kukusaidia na kitu chake. Ni vizuri kutenda wema ama kushukuru na kupongeza mtu huyo na kumuambia asante. Kitu kingine nakifanya ama kutenda wema ni kuweza kusamehe mtu na kusahau. Watu ni watu tu na binadamu ni binadamu, watu wanafanya vibaya. Hivyo basi, mtu akiweza kunikosea, nikiweza tukiweza kureconcile, niweze kumsamehe, ninamsamehe kisha ninasahau. Sio kumsamehe kisha, ninarudia kila wakati, kila wakati kwamba niliweza kusaidia mtu huyo. Kitu kingine ambacho ninakipenda ni kutoa msaada bila matarajio Yaani ninasaidia mtu bila kutarajia ati mtu huyo ataweza kufanya nini? Atalazima anirudishie hicho kitu Yaani ninatenda wema na ninaenda zangu hivyo basi ninakuwa nimefanya kitendo kizuri cha wema kitu kingine ambacho ninakifanya ili kuwa nimetenda wema Nikutabasamu nakuwa mwenye furaha kila wakati Sio kununia watu, sio kukukaa negative kila wakati Kutabasamu na kuweza kusmile kwa watu ni pia ni kitendo cha wema maanake mtu anaona kwamba hauna ile chuki na mtu Yaani hauchukii mtu Yaani unaongea na kila mtu vizuri, unazungumza naye vizuri, unafurahia unaweka ile smile kwa face yako hivyo basi inakuwa umetenda kitendo cha wema kitendo kingine ambacho ninakifanya cha wema ni kuweza kuapologize. Kwa mfano nimekosea mtu badala ya kugombana ama kukosa kukubali makosa. Ninakubali makosa yangu na ninaweza kusema pole ama kuapologize kwa huyo mtu. Hivyo basi inakuwa nimetenda kitendo cha wema na sitakuwa na ile guilt ama sitaeza kusikia kwamba ndani yangu kuna kitu kibaya ambacho nimeweza kukifanya.

Ninanjia tofauti tofauti ambazo ninatumia kuweza kuleka malengo yangu pale kazini. Hh ah na kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuweza kuandika maandishi yangu kwenye karatasi ama kwenye ile jornal book yangu. Hiyo inamanisha kwamba sio kufikiria tu kwenye mawazo na kusema kwa mdomo, raa hasha. Hhh Ninaeza kuandika kwenye karatasi iliniweze kukumbuka malengo yangu vizuri. Mmf ahh Kitu kingine ambacho nina nina kifanya ni kufafanua maleng. Ninakua specific, ninafafanua kwamba nitafanya ah kitu hiki kwa wakati huu na nitakifanya kutumia dakika ngapi. Yani ninaeza kufafanua yale malengo yangu ili niweze kuhakikisha kwamba nimeya, nimeeza kuyatimiza yale malengu yangu. Mhh ah Kitu kit nina kifanya ni kufuatilia malengo yangu ya kila siku Si ati ninasema tu kwamba nitaeza kufus kufanya kitu fulani na sifuatili, laa hasha Ninaeza nikiandika malengo yangu naeza kuyafuatilia pale ili ku make sure kwamba yale malengo yanatimia vile ambavyo mimi ninataka. Mhh hh Kitu kingine ambacho nina kifanya hh ni kugawa malengo yangu mm makubwa kwa hatua wa ndogo dogo, yani ninaweza kufanya nini kugawa ile kazi ama yale malengo kwenye hatua ndogo ndogo Hio inamanisha kwamba nitaweza kufanya kazi zangu kwa hatua kila kazi na dakika yake, kila wak kazi na wakati wake hivyo basi hh nitaweza kutimiza malengo yangu aa aya kila siku ama ya mwezi baada ya muwezi kuweza kui kujipa moyo na kujitunza baada ama kujipa tuzo baada ya mafanikio mmh Nikisha fanikisha hicho kitu pale mwisho wa mwezi na weza kujipongeza na kuji kuj kujifurahia na kuji kuweza kujiambia kwamba nimefanya kazi nzuri baada ya mafanikio.

Ninatumia muda na familia yangu wakati sipo kazini ama niko pale nyumbani Nina mama yangu, babangu, watoto wangu, dada zangu, ndugu zangu Yaani tukiwa sote pale nyumbani kuna muda ambao ninatumia kufanya nao Baadhi ya vitu ambao ninafanya nao ni kufanya shughuli pamoja shughuli kama za kupika Ninapenda kupika sana chakula kama chapati, wali, ugali, mboga, pilau, nyama ya kuku Ninapenda kupika hizo chakula zote hivyo basi, wakati niko na pale, natumia muda wangu na familia pale Tunatumia kupika Tunatumia pia kucheza Kuna games tofauti kama mpira wa mguu kama skating, kama mpira wa nini Wavoliboli, kuna baseball Yaani tunacheza michezo tofauti tofauti Wakati pia niko na familia yangu pale tunafanya matembezi kwenye sehemu tofauti tofauti Yaani ile tunasema ni outing Pengine tunaenda hiking Wakati mwingine tunatembea kwenye misitu Wakati tunaenda swimming pool wakati mwingine tunatembea kwenye hoteli kubwa ili tuweze Tukala chakula cha hoteli badala ya kula nyumbani Yaani hizo ni baadhi tu ya njia ambazo ama muda ambao ninatumia na familia njia nyingine ambayo nina familia ama kitu kingine ambacho ninatumia na familia yangu ni kuweza kuwaelimisha Yaani kuna baadhi ya vitu vingi sana vinafanyika hapa duniani Pia kwenye mabara tofauti, kwenye nchi tofauti Yaani kuna zile international news na pengine wazazi wangu hawana zile simu ambazo ni za kuingia mtandaoni hivyo basi ninaeza kuwaelimisha na kuwaambia ni kitu gani kinafanya nini ni kitu gani kinafanya kuendelea hapa duniani kitu kingine ama muda mwingine ama kitu ambacho ninakifanya ni kuunda kumbukumbu za furaha tukiwa pale nyumbani wakati tunazungumza, tunapiga hadithi Tunacheka sote pale hivyo Basi tunaeza kumake zile memory ambazo tutaishi kuzikumbuka kama familia kitu kingine ni kuwapa nguvu ama mashauri Tunakaa chini, tunaeza kusikiza mashauri ya wazazi wetu, maanake hawa wako na experience, walikuwa kitambo, wakati sisi hatukuwepo, hivyo basi wana ile experience, hivyo basi tunaeza kuwasikiza kwa umakinifu sana wakitupa yale mashauri ya kimaisha.

Kuna vitu vingi sana ni navifanya kabla ya kulala. Wakati natoka pale kazini, kitu cha kwanza napo kifanya jioni ni kuja kuoga ama ile kitu tunasema kurefresh pale. Nikishaoga, hivyo basi ni naanza kazi zangu za jioni. Kama kuna nguo ambazo, nilifaa nifue pale kwenye mashine ya kufuanguo, naziweka pale zinaka zikifua nikiendelea na kazi zingine. Kitu kingine ambacho ni nakifanya kabla ya kulala ni kuweza kuandaa ama kutahayarisha chakula chajio. Kwa mfano kama nilikuwa nipike ugali kwa kutumia mboga, chakula rahisi tu pengine na nyama kama ya kuku. Nafanya kutayarisha pale, nafanya kupika, nguo zangu zikifuwa pale, zikishamaliza na zianika, kisha nakuja na tayarisha nini na tayarisha chakula chajio. Chakula kikisha iva ni kuweza kuserve pale, ni kisha serve na fanyakula, kisha nina brush, meno yangu. So kwa hivyo niko sawa sawa kufikia hapo. Nikisha maliza hapo, kitu kingine na kifanya ni kuweza kuangalia news Yani, ninaangalia kwenye televisheni, ninaweza kuona ni vitu gani vimekua vikitendeka, mchana wote huo vitu gani vimekua vikiendelea, ni matukio gani ya mefanyika Baada ya hapo, ninapitia kwenye simu pale kwenye mtandao wa kijamii naona na watu gani wametumajumbe, watu gani wamepiga simu ni vitu gani vimefanyika pale kwenye mtandao wa kijamii Kisha ni nazima simu na chukua kitabu jioni kabla tu ya kulala ni na chukua kitabu cha hadithi Napenda kusoma vitabu tofauti tofauti na baadhi ya hizo vitabu ni vitabu vya riwaya, vitabu vya historia ya watu vitabu vya dini, vitabu vya elimu, ama, vile tunasema educational books, yani napenda kusoma, lakini napenda kusoma vitabu vya hadithi sana. Kwa sababu, vina nifunza mambo mengi, ni napata misamiati mipya, napata sentensi ambazo, ni mpya, napata maneno ambayo ni mapya ambayo nafaa, ni tafute meaning pale kwenye Google, na napata vitenda wili, methali, nahau, misemo ambayo sikuwa nikijua pale hivyobasi Nina soma kitabu, nikisha soma pages kadhaa Kisha naweka kitabu, ninalala sasa.

Ninapenda kununua bidhaa tofauti-tofauti kulingana na ni kitu gani sina hapa nyumbani. Hakuna kitu ambacho ninapenda kununua zaidi ya kitu kingine. Yani, kuna ile budget ambayo ninacheza nayo ama ninatumia kama plan yangu. Kwa mfano kama ni vitu vya jikoni, kuna ile plan ambayo ninatumia ama ile budget ambayo ninatumia pale. Lakini kwa mfano kama ni jikoni vitu ambavyo ni nanunua kwa wingi sana ama zaidi ni matunda. Matunda kama maembe, kama ndizi, kama apple, kama mzabibu, kama machungwa, ndimu. Yani matunda na zile mboga, zile greens ndo kama kabeji, kama sukuma, kama mboga za kienyeji hizo ndo napenda kutumia sana kwa wingi sana Kitu kingine ambacho ni nanunua kwa mfano kwenye msekta kama ya kununua toiletries ama vitu vya bafu nanunua sabuni kwa wingi, nanunua omo, nanunua tishu pale, nanunua sabuni ya kuoga, nanunua dauni Yani ninanunua kila kitu kwa wingi zaidi kulingana na budget yangu ya mwezi huo. Kama ni vitu kama vya supermarket ama vitu ambavyo ni vya kufanya kula breakfast pengine. Kama ni vitu kama viazi vitamu, kama viatu kama arrowroot, kama viazi vitamu hivyo. Nanunua kila kitu kwa wingi kulingana na matumizi yake. Ninapenda pia kununua appliances za nyumba. Yani nikiona kitu ambacho kinanifurahisha naeza kukinunua pale. Na nikiona kitu ambacho kinanipendeza kama nguo, ninanunua kama viatu, ninanunua. Yani hakuna kitu ninanunua zaidi ya kitu kingine. Ninanunua kitu kulingana na matumizi yake. Yani umuhimu wa matumizi yake.